Chumba changu cha kulala ni kidogo. Kinakuta za langi nyeupe. Kitando changu kinaniridhisha jinsi kilivyo. Sio kitanda kikubwa vile lakini ninasikia nimeridhika na muundo na vile cha toshana. Unaeza ona nje ukiwa katika chumba changu kupitia dirisha. Kitu kinacho nipendeza zaidi katika chumba changu ni ya kwamba nikiwa ndani ninezaona nje lakini mtu alie nje haezi niona nikiwa ndani. Mahali chumba changu kiko ni mahali patulivu na kupitia dirisha napata hewa safi na nzuri kutoka nje.

Kuthibiti muda kazini ni sana inahitaji mchanganyiko wanithamu. Badara ya kufanya kila kitu kwa wakati mmoja ni viema unafanya kazi kwa mpangirio. Unapanga masaa yako vizuri vile utakapo fanya kazi. Kitu cha kwanza muhimu unafaa kufanya jambo ambalo linahitajika kwa haraka. Hilo ndiyo kitu ya kwanza kupe kipa umbele. Ya pili unangalia ni kitu gani ya hitajika kwa haraka lakini sio kwa sahio. Hilo ndiyo jambo la pili unafaa kufanya. Ukipanga masaa yako vizuri, utapata mdawa kupumzika. Kama dakika kumi hivi, arafu unamuka unarudi kufanya kazi. Unapo panga kazi vizuri, utapata kazi yako ineenda kwa mdamfupi na hata hutumii masa mingi kwa kufanya kazi.

Kinywaji ninachopenda kunywa ninapoamka asubuhi ni chai. Chai iliyotengenezwa na viungo kama vile tangawizi, mdalasini na maziwa. Hiyo chai ndiyo kinywaji ambacho napenda sana. Ninapoamka asubui nakunywa chai, nasikia mawazo yangu imetulia na inanipatia nguvu ya kueza kufanya chochote siku hiyo. Chai ya maziwa ile mzito ni tamu na inayochangamsha asubuhi. Katika utamaduni wetu wa Afrika, chai ndiyo kinywaji kile kina aslimia kubwa ya watu wanayoitumia. Hivyo napenda hii kunywa chai asubui kabra sijafanya chochote.

Mchezo ninao penda kutazama ni mchezowa mpira wa kadanda. Ninapenda sana kutazama mchezo maana ninashiriki katika kucheza huu mchezo. Nakumbuka nilipokua mtoto mchanga. Nilipenda sana kuona jinsi watu wanapiga mpira kupitia miguu. Napenda hata wachezaji wa kimataifa. Napenda sana kuangalia mchezo wa kimataifa na nina furahishwa na hii mchezo. Ndiposa nilijipata ninavutiwa sana na napenda mchezo wa kandanda. Mchezo ulio nishangaza ni ule wa timu hizi kubwa Manchester na Arsenal. Nilipo nilidhani asenali watashinda Manchester, lakini cha kunishangaza nikapata Manchester imeweza kubwaga asenali. Wakati huu mchezo unachezwa, nahisi nimejawa na furaha. Siwezi fanya chochote wala kuenda mahali popote nakuanga na tazama huu mchezo wa kandanda katika runinga nikiwa nyumbani. Nafurahishwa sana na wachezaji na napenda kutazama mchezo wa kandanda.

Nyama niipendayo ni nyama ya ngombe. Ngombe ina ladha fulani ya kipekee ambayo ni ngumu kuipata kwenye nyama ingine. Ngombe ni kama malkia wa jikoni kwa sababu unaweza kuifanya mambo mengi sana. Kwanza unaweza ichemsha iwe laini. Nyama ya ngombe pia waweza ichoma inaiyokolea moshi au mchuuzi mzito wa kuliwa na ugali au wali. Nyama ya ngombe huwa hai angushi. Nyama ya ngombe ni laini na dhabiti. Ubinifu wake wa kupika ni mara elfu moja kwanzia kichwa hadi miguu. Nyama ya ngombe ina njia ya kitofauti sana ya kupika na ina mvuto mkali sana. Unaweza kula nyama ya ngombe na chakula chochote. Ngombe inaweza kulika na ugali wali chapati na chakula cha aina yoyote ambacho kinakupendeza wewe. Pia njia zake za kupika ni rahisi na laini sana. Waweza kuila ikiwa ya kuchemsha, waweza choma na hata hivyo waweza kuipika kwenye mafuta.

Mimi napenda kuamka na jua, maana silali mapema, wakati wa usiku ndipo masaa mengi natumia kufanya kazi zangu katika mtandao. Hivyo ninalala nimechelewa, ninapo kwenda kulala, masaa inakuanga imeisha, hivyo nitamuka wakati jua imechomoza. Ndiposa nasema sipendi kulala mapema.

Ndio napenda kunywa maziwa. Maziwa ni kinywaji chenye virutubisho vingi ambavyo ni muhimu kwa afya ya mwili wako. Kwanza kuna kuimarisha mifupa na meno. Hii ndiyo faida ya inayojulikana zaidi. Maziwa ni chanzo bora cha kalsiamu. Frostini na vitamini D. Virutubisho hizi hufanya kazi pamoja. Kuzuia maradhi kama mifupa kuwa laini ama kuhakikisha meno yamebaki imara na yenye afya. Pia ni chanzo chema cha proteini. Maziwa yana proteini kamili yenye inasaidia ina usaidizi zote za amino acid. Zinahitajika mwilini. Inasaidika katika ujenzi wa misuli kurekebisha seli za mwili na ni kinywaji kizuri baada ya kufanya mazoezi mazito. Pia maziwa inasaidia moyo. Ina potisiamu ambayo hurekebisha shinikizo la damu na kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo.

Mambo ninapenda kufanya na familia yangu. Ni kuketi sebureni na kusimulia hadizi za kale. Kutoa mafumbo na kucheka pamoja. Kupata maoni na hisia za kila mwanafamilia. Na ni kitu ambacho mimi hudhamini sana. Kusaidia watoto katika kufanya kazi za shule. Kupanga ratiba za siku, na kutafuta mapishi mapya ya chakula cha jioni, na kuhakikisha kila kitu kimetendwa sawa. Ninapenda familia yangu, kujifunza vitu mpya mpya, tukiwa pamoja. Napenda kuhusu historia za dunia na napenda michezo. Napenda tunacheza pamoja na familia yangu. Ninapenda kujua changamoto ambayo kila mmoja anapitia.

Baada ya pilka-pilka za mchana, chakula kinachotia nguvu na kuridhisha kabisa kabra ya kulala ni ugari. Napenda kula ugari wakati wa jioni. Baadhi ni vitu vinavyoandamana vyema na ugari jioni. Mboga ya majani. Sukumawiki, mchicha, managu, yanakuwanga, yanakaangwa na kitunguu na maji na nyanya mingi. Inakuanga ina ratha mzuri sana. Pia unaweza weka proteini kama nyamachoma, kuku wa kienyeji ama mchuzi mzito au samaki. Hata hivyo ukiweka hizo viungo zote pamoja. Chakula hicho kinakuwa kitamu sana. Pia unaeza weka mayai ya kukaanga au maharagwe yanayonoga na nazi. Kipande cha parachichi au kachumbari yenye pilipili. Siri ya ugari mtamu ni kusonga vizuri mpaka uwe laini, lakini imara na uhakikishe umeiva sawasawa ili usisikie harufu ya unga mbichi.

Mafanikio ni ya binafsi ninayo thamini kazini ni mawasiliano mema. Ukiwa na mawasiliano mema na wenzako, utafanya kazi vizuri na unakua na uhusiano mwema na watu yenye wanao mnaofanya kazi nao. Pia, utatuzu wa changamoto. Wakati unapatana na changamoto, unakuwa na njia rahisi ya kuweza kutatua hizo changamoto kwa njia inayofaa. Na pia ninapenda kuwa na uwezo wa kubadilika. Ni vizuri uwe na uwezo wa kujifunza mitindo wako na mazungumzo. Una hitaji kukua na uwezo wa kubadilika wakati wowote. Na pia na thabiti utharifu na usalama usalama na uthabiti kwangu ni kitu cha maana katika kazi.

Ndiyo ninapenda kutembea katika msitu. Mana msitu ni mahali paturifu sana. Hapo uneeza pata mazungumzo mazuri ya fasafa. Na pia unajua maneno ya asiri na kupata msukumo wa ubinafu kutokana na ukimia wa porini. Pia pana uturifu sana. Uneza kutambua aina mbali mbali za miti au ndege kupitia maelezo unayopata katika msitu. Pia hapo uneza enda ukapata miti ya asiri na ambayo ni ya maana katika maisha ya muanadamu. Unapo tembea mstuni, unakuja kujua faida ya aina mbalimbali za miti. Hata hivyo ni vizuri kujikinga maana huko mstuni kuneza kuwa na wanyama hatari ambao waneza hatarisha maisha yako. Lakini unapo kuwa unatembea msituni unakuja kutambua mambo ya mengi ya teknolojia.